Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenyekiti barua ni muambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je, kuna njia nyingine zaidi ya fupi. Nadhani kama inaniondokea mapema dakika thelathini nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha redio sikilize muziki ili niwe nasubiri. Hali hii ni ya kila siku lazima nijifunze kustahimili.

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu. Je, nina zitumia zote nadhani nusu tu. Nizivute zile sizitumii, zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu. Nitunze, programu ya ramani pia nitaitumia kila siku. Inanisaidia kupata njia. Programu za michezo, je, zinifaa? Labda moja au mbili tu kwa burudani. Nizifute zingine, nina programu za kusoma habari. Kadhaa ni za aina moja. Nitaweka moja tu, bora zaidi. Programu ya benki ni lazima. Nalipisha bil ya kuangalia pesa. Nathani nitaweka programu kumi tu simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.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

Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana. Ni hatari pia. Unaona kitu kimoja, kisha unaona kingine. Unakwenda ukiagiza vitu usivyohitaji. Gharama inakuwa kubwa mwishoni. Inahitaji kuwa makini zaidi. Nitatengeneza orodha ya mahitaji kabla ya kufungua tovuti. Nitanunua vile tu vilivyo kwenye orodha Sitaangalia vitu vingine. Lazima pia nilinganishe bei katika maduka mbali mbali. Mara nyingi kunashuka tofauti kubwa. Pia nisome maoni ya watu waliokwishanunua. Niseme kama bidhaa nzuri. Kununua mtandaoni ni salama ikiwa utakuwa na busara nitajihadhari.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

Ninasafisha vifaa vyangu mara kwa mara ili viwe safi. Salama na vidumu kwa muda mrefu. Kwa kawaida nasafisha simu na kompyuta yangu angalau mara tatu kwa wiki. Hasa kwa sababu navitumia kila siku. Nachukua kitambaa laini chenye unyenyekevu kidogo na dawa malumu ya kusafishia skrini ili kuondoa vumbi, mafuta ya vidole na vijidudu. Vifaa vya jikoni kama blender au birika naviosha mara baada matumizi ili kuzuia uchafu kukauka. Kwa vifaa vikubwa kama friji au mashini ya kufua navisafisha kwa kina mara moja kwa mwezi. Na tiba hii inanisaidia kudumisha usafi, kupunguza hitilafu na kufanya kazi zangu niendelee bila usumbufu. Pia hunifanya nijisikie nipo katika mazingira, yaliyopangwa na yenye afya.

Kwa kazi yangu, kuna stadi kadhaa muhimu zinazo nisaidia kufanya vizuri. Kwanza ni mawasiliano bora kwa sababu hunisaidia kueleza mawazo yangu wazi na kusikiliza wengine kwa makini. Pili ni usimamizi wa muda, kwani hunifanya nipange kazi zangu, vizuri na kutimiza majukumu kwa wakati. Tatu ni utatuzi wa matatizo. Stadi hii unisaidia kukabiliana changamoto kwa utulivu na kupata suluisho la haraka. Pia uwezo wa kujifunza mambo mapya ni muhimu, hasa katika mazingira yanayo badilika. Mwisho ni kushirikiana wengine, kwa sababu kazi nyingi ufanikiwa zaidi inapofanywa kwa timu. Stadi kwa pamoja, unisidia kuwa mfanyakazi makini, mwenye tija na anaye aminika kazini.